Naam naweka picha zangu mtandaoni nimeweka picha nyingi sana mtandaoni. Picha zangu ambapo nimipiga nikiwa sherehe, nimipiga nikiwa na familia. Nimepiga nikiwa peke yangu, nimepiga nikitekeleza majukumu zangu. Mepiga picha nyingi sana ambazo kama mimi naona mtandaoni ni pahali ambapo unaweza weka picha bila kupotea. Picha ambazo ulipiga miaka ishirini bado utaipata mtandaoni lahali. Na kwa mana mimi hupiga picha mingi mtandaoni kwa sababu najua hakitawahipotea kitakuwa hapo milele na milele.

Kitu ambacho huwa nakifanya nikitaka kushirikiana na timu ni lazima niwasikize na pia mimi niwaambie ninachofikiria kwa akili yangu. Hili tu wote tukuje tujipatane katikati ambapo tunaweza sikilizana. Kwa sababu ushirikiano ni nguvu ushirikiano ni kila kitu kwa timu. Kwanza ambapo kama ni timu yako unayofanya nayo kazi lazima mshirikiane ndo muweze kutekeleza majukumu yoyote.

Ningependa kujifunza kucheza gemu. Kwanza zile gemu za simu hizi za kiteknolojia ama zile naonanga kwa mitandaoni ambapo watu wanachezea kwa kwenye kipakatalishi michezo kama zile code ile ya bunduki bunduki ambapo ni kama unaenda mishoni na watu wako na bunduki. Kwa sababu tunajihadharisha kwa sababu saa hii naona marekani ndio hiyo wanataka kuleta vita na kila mtu.

Nilienda tamasha la mziki langu ya kwanza nikiwa na babangu patrick tulikuwa na yeye akanitoa tulikuwa mimi na yeye akanitoa kwa gari lake aste aste mwendo dogodogo tukaenda hadi pale klabu kubwa kilikuwa inaitwa abanos hapo ndiposa tukakaa chini na yeye muziki mwenye alikuwa anapiga muziki ni toni nyadundo toni nyadundo ni mwanamuziki wa tarumbeta wa kitambo ambaye anajua kupiga muziki wake.

Kazini mafanikio nimeweza kuyapata kazini marafiki tuwe ilihali hizo vitu zingine zote. Si kama mafanikio ilihali nalipiwa kuwa kazini But marafiki ambao nimepata kazini. Manjia mingi zime nifungukia baada ya kupata ya kazini. Marafiki wa dhati marafiki ambao siezi wa angusha. Na pia niliweza kujenga nyumba kwangu, nyumba kule mashambani, nyumba yangu, ni nyumba ya udongo, nyumba nzuri sana, yenye mabati kwa sababu kazi.

Na wakati mkuu wa baseballi nilio uona, anaeza shiriki katika baseballi. Kwaza wakati mkuu wa baseballi nilio uona kulikuwa nzuri sana. Ilikuwa imeandaliwa vizuri kulikuwa na waimbaji, wa imbaji mashauri mashauri. Timu wa mbatu likuwa na cheza ni LA Dodgers, LA Dodgers, ni timu nzuri sana. Wanajua wana chokitaka, wakona wachezaji washupavu, ambao wana jituma, ambao wataki mchezo. Nilihisi vizuri, nilihisi furaha. Na nafikiria wakati wowote ya mbapo nafikiria kuhusu wakati mkuu wangu wa bisboli. Niliouona ulikuwa raha.

Mimi wakati wa mvua, mmi huji usisha na ngono na bibi yangu ambapo kila mara mvua, tatafuta mtoto wa mtoto mwingine. Kitu kio nifurahisha ni tulipo jifurahisha na anasa zetu. Mvua huwaribu mpango zetu zote kwa sababu mvua inaponyesha hauwezi toka inje hauwezi kwa sababu pahali tunapoishi kuna matope kwa wingi. Na pia pahali huku kuna kuanga na baridi mvua ukianza kunyesha inabidi ikuharibie mipango zote. Wakati nasikia mvwe inataka kunyesha ilahali inajua mvua ni baraka nasikia vibaya kwa sababu unajua mvua inatuharibia mipango zote ambapo tulukuwa tumepanga. Wa siku hiyo inabidi uzisongeshe mbele.

Katika jamii yangu mimi hupenda kushiriki kwa kusaidia kwa kazi ndogo ndogo, kazi ambapo mimi kama kijana ninaweza kuzifanya. Kama vile usafi, kufyeka boma. Maji, kuteka maji kule mtoni ambapo mimi kama kijana naziendea. Kwa sababu ni ushiriki kama kwa jamii. Kwa kuwaunga kwenda kanisani ambapo tunaomba sisi wote kwa jumla.

Mchezaji mkubwa mimi ninayempenda ni Michael Olunga ni mchezaji mashuhuri. Anaye toka huku nchini kwetu Kenya. Alianza kutoka pale timu ya Gorumaya. Mwaka wa elfu mbili na kumi na sita, alikuwa mashuhuri, alifunga mabao ishirini na tano. Alikuwa anaweza chenga, anaweza funga, anaweza piga ball kwa kichwa anaweza piga mpira kwa kichwa. Ni mrefu, mweusi. Ilhali mwenye adabu. Alienda pia chuo kikuu, akasoma. Pia ni msomi. Naam, nilikuwa nampenda kwa sahabu alikuwa anatupatia. Alikuwa kama tangazo kwa dunia. Kuwa Kenya lina watu Kenya lina watu wanatosha Kenya lina watu ambao wanaweza fanya jambo zao Kenya lina watu ambao wanajua kila kitu ambacho wanataka Olunga aliwsza kutoka kwa umaskini na aka ujenga. Haka ujenga mali, aka ujenga jina, aka ujenga kila kitu.

Napenda maua, na napenda pia ni kipewa maua, kwa nini binadamu wasipende maua, nani ambaye hapendi maua. Mi naona maua ni kama ni ya kuoenyesha upendo. Unapopatiwa maua, maua ni ya upendo kwa sababu tokomaana maua hunukia iko na harufu ni nzuri, kwa sababu ni kitu ya upendo hata mahali ambapo mtu anakufa, kwa nini anapatiwa maua ili kuonyesha upendo.

Mazoezi yangu ya kila siku, mimi si mchezaji, ndiposa si kila siku. Lazima nijihusishe na mazoezi moja ili kufanya mwili uwe sambamba, mimi hukimbia. Ama labda nisipokimbia asubuhi nitacheza mpira jioni. Mara ngapi kwa wiki ka mara tatu hivi, mara tatu kwa wiki, ambapo ni monday na wikendi, ni wikendi saa hizo ni siku tatu huwa najihisi vizuri baada ya mazoezi, mi huwacha mwili. Umewacha mwili shupavu, mwili imejikakamua, mwili iko na nguvu. Naam na roho unadunda kwa ustarehe.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu na wengine tunaweza kaa chini. Tujadiliane. Ili tukuje na jibu jibu wa mbalo linafa. Jibu ambalo litasaidia kila mtu. Jibu ambalo si langu peke yangu. Si vile mimi pekeangu unafikiria. Ila hali ni vile sisi wote. Tulifikiria tukakuja kwa jibu hilo. Kwa hivo mimi napenda kufanya kazi na wengine. Napenda kufanya kazi na wengine sa.

Ujuzi ambao ningependa kupata ni ujuzi wa kuunda filamu, nimekuwa nikitamani kuunda filamu kwa miaka mingi, tangu nikiwe mdogo nikitamani kuunda filamu. Kwa sababu nashangaa ni vipi wanaunda filamu kwa vile imejipanga kila mara, wameipanga aje filamu huo katokea hivo. Nishai jaribu hapo awali. Kwa sababu sahihi kuna teknolojia mingi kuna simu. Simu lenyewe liko na kamera hapo nyuma ambalo unaeza, tengeneza filamu fupi fupi huwa nahisi vizuri kwanza mchana wa pahali ambapo kuna jua. Tukiunda filamu Maybe filamu kwanza zinazohusu nchi yetu Kenya. Uzito tunaoupitia kama waKenya. Furaha zetu kama waKenya. Na raha zetu kama.

Hapo awali nilikuwa napendelea viatu za Yizi. Hapo zilikuwa ni viatu ambapo za colour nyeusi. Zilikuwa za msanii mmoja mkuu. Alikuwa anaitwa Kanye West. Ilihali zilikuja nikapata zingine za huyu mchezaji wa basketboli. Huyo mchezo ya kikapo anaitwa Michael Jordan. Viatu zake za hizo Michael Jordan zilikuwa nzuri sana. Kwanza za nyeusi ni nzu.

Hali ya hewa ninayopenda ni jua. Hali sisi kila siku huteta eti jua ni kali jua ni kali. Hiyo ndiyo ya hali ya hewa ninayopenda kwa sababu tumeizoea ni kitu tunaipata kila siku jua ni kali kila siku. Mwili zetu zikazoea. Ni rahisi unaweza fanya vitu zako nje. Inakupatia mwangaza. Inakupea joto. Inakupea pia vitamin D kwa mwili. Naam napenda jua.

Msimu wa disemba ni msimu ambao unifurahisha, ni msimu wa upendo, ni msimu wa sherehe, ni msimu wa kupeana, ni msimu wa yesu kuzaliwa. Disemba kuna kila kitu. Ni msimu ambapo kila mtu hujaribu kuwa mzuri, kila mtu anajaribu kupeana, kila mtu anangalia maisilai ya mwengine. Na kila mtu anangoja iyo mwezi kwa sababu sahiyo ndo mwezi wangu wa kupendwa wa zaidi.

Nenosiri, naweka salama kwa kuziweka kwenye Google ambapo nimezikinga na password ambapo huwezi kiingilia ilhali pia nimeziandika kwa kitabu ambacho niko nacho kwa nyumba, hakuna mtu anaeza ziona.

Kuna jua. Ni jua kali. Nimevaa suruali. Na juu sijavaa chochote kwa sabu jua ni kali. Jua ambalo linafanya mtu jasho litoke. Jua ambalo linanyorosha ngozi ya mwili. Katika hali ya hewa hii, mi nataka tu kuenda kuongelea kwa maji. Ilhali mwili itulie bari.

Kitu ambacho napenda kuhusu shirika langu ni watu wazuri, watu wenye heshima. Wanazingatia maelezo, hawataki kuona mtu yeyote akiumia. Na pia anajali kuhusu maslaha ya watu wengine kuliko vile yeye ananijali. Hizi ndizo viti zinanifurahisha na shirika langu.

Naam napenda kuendesha baisikeli. Kila wikendi mara kwa mara lazima tukachukue baisikeli. Mimi na marafiki zangu wakumi. Kisha tunaendesha kilomita kama kumi kwa siku. Lazima tuendeshe kwa sababu ni mazoezi na pia ni hali.

Naam na napenda harufu ya manukato ya kile ya versace. Harufu hiyo ni harufu mzuri sana. Ninapokumbuka harufu hii nakumbuka enyewe nikona pesa. Nimevaa vizuri. Na nikona nguo safi. Ninapo hisi harufu hii inanifurahisha, inanipea furaha kabisa inanipea.

Wakati ambapo kuna jua kali, sisi hutumia mwavuli, mwavuli kujikinga dhidi ya jua kali. Tusipo tumia mwavuli na tafta kikofia, kofia nzuri ambapo kitakinga jua dhidi ya macho na dhidi ya kichwa. Ilhali joto, joto ndo linakua mingi peke.

Kinywaji cha baridi ninacho kipenda ni coca cola. Ukikipata kwa coca cola baridi. Ambalo limetoka kwa kampuni. Coca cola ambalo akijapitia kokote. Ni safi. Coca cola huwa baridi na kitamu sana.

La hasha, sijawahi kujifunza kupiga gitaa, ilhali nimekuwa nikitamani kupiga gitaa, sijawahi pata fursa wa kujifunza ama sijawahi pata yeyote ama sijiuani na yeyote, anaye, ako nayo gitaa ama anaye jua kutumia gitaa ilhali, nimetumia piano, nimejifunza kucheza piano, naam, kwa sababu nilikuwa mwimbaji kwa kanisa tulikuwa kwa.

Napotaka starehe mimi huenda. Najitibu. Najinunulia vitu. Najinunulia chakula najinunulia manguo. Najipenda. Nijifurahishe najipeleka inje aMbapo naezaenda baharini. Nikatulie nikapate akili yangu iweze kupata nafasi ya kutulia kwa upeke yake.

Mimi na marafiki zangu wakati wa wikiendi sisi pamoja hupenda kuendesha baiskeli. Tunachukua baiskeli kisha tunaendesha kilomita kama kumi. Ili kujifurahisha ili akili itulie tu ili kuondoa mawazo mingi. Tukijadiliana baadae tukichoka tunaenda tunakula tukipiga gumzo kama marafiki na kwa hivyo.

Naamu napenda kucheza ngoma. Kwanza mimi kapa kijana ambaye napenda pombe kila mara kila mara lazima nisikize ngoma. Kwanza kuna ngoma zingine ambazo zikona mawaidha. Kuna ngoma zingine zazofurahisha. Kuna ngoma zingine nasikiza wakati nataka kupiga densi. Kuna kila ngoma nasikiza iko na wakati waki. Na kwa vile sikuizi teknolojia ilifanya kusikiza mziki ni rahisi. Naamu napenda kucheza ngoma. Kwa hivyo.

Jamii yangu nawasaidia kwa kufanya kazi ndogo ndogo kama vile usafi usafi usafi hili ni jukumu letu kama vijana. Usafi. Kuwaheshimu kulabda kuteka maji. Na pia mimi ni mwimbaji pale kanisani ambapo naweza imba kila mara. Wafurahie wanaposikia muziki. Wafurahie wasikie raha mno. Wasikie ni kama wanafaa. Kwa sababu jamii.

Kifaa cha teknolojia siwezi ishi pasipo kuwa nayo ni simu yangu. Nimeshakizoea simu yangu, nikama maisha yangu, nikama kinanijua, kwa sababu siku hizi, simu kinanijua hata kuliko mzazi wangu. Simu yangu inanijua kuliko mtu yeyote ambaye ako karibu na mimi. Ikona kila kitu yangu, picha, manamba, manambari za wazazi, za kila mtu za marafiki, ikona kazi ambayo nafanya. Naam, huwezi ishi bila simu, siwezi ishi bila simu. Napotaka kutoa pesa, siku hizi pesa ziko hadi ndani mwa simu ambapo uneza lipa kutumia simu yako. Uneza lipa kutumia simu yako kila mahali unapoenda. Simu yako pia inakupatia njia, unapoenda mahali na hujui njia unaweza kiangalia kwa simu. Wakati unapopotea simu yako inaweza kukujulisha kuwa huyu ni nani, huyu ni Harold. Kwa sababu ya kona simu fulani fulani. Naam, simu ni muhimu.

Tatizo kazini naishambulia kwa umakini. Kwa kufuata maelezo na kwa kutumia masomo ambao niliusoma pale chuo kikuu So tatizo yote lazima uiangalie kwa upana. Uangalie watu ambao linawahusu tatizo hilo, tatizo hilo kinaweza tatuliwa kivipi. Nini itakuwa ishara ya matatizo hiyo. Nini ambalo linaweza tendwa jambo gani ambalo linaweza fanywa ili matatizo hiyo ya yaishe.

Ndi maramingi mimi hutulia nyumbani nikiwona mavideo ama mafilamu wakatha wakatha. Bada kuona filamu wakatha wakatha mimi na marafiki zangu tunenda tunachukua baisikeli mchana hapo mchana tunaondesha baisikeli ili kupiga mazoezi. Bada kuondesha baisikeli tunarudi nyumbani na kulafta bada kurudi nyumbani. Haa tunangojea jumabili ambapo jumabili sasa ni tunenda kanisani. Tukaombe mungu. Tukamshukuru kwa yote aliotenda.

Picha mimi hupiga picha mara kumi kwa siku. Naam, napiga picha kila mara. Wakati niko peke yangu na upiga piga picha. Wakati niko na marafiki, wakati tunatenda jambo chochote. Ama nimetekeleza jambo cha muhimu, lazima nitakipiga picha.

Malengo ninayo kwenye kazi yangu ni kuwa mkuu wa spoti, wa michezo katika nchi yetu. Kwa sababu naeza taka kuwa mkuu ili kuendelesha michezo katika nchi yetu. Watoto wengi wakona talanta ilhali hawana mwelekezo nzuri kutoka kwenye wakuu wa michezo huku nchini yetu Kenya. Ndiposa mimi malengo kuu ninayo ni kufanya kutia bidii ili ndiposa baadae hapo mbeleni nije niwe mkuu wa sayansi ya michezo humu Kenya.

Wakati wa mawasiliano kazini, kitu cha kipaumbele kabisa ni heshima. Wakati wote unapofungua mdomo kuongea, lazima utoe maneno ya adabu, maneno ya heshima kwa kila mtu ambaye unamuongelesha hiyo siku. Kwa sababu ni kazini, hakuna ambaye anataka kukelelesho, hakuna ambaye anataka kusikiliza maneno mabaya, kutoka kwenye bosi, ama kwenye mfanyakazi. Kwa hivyo, kila mtu amekuja kufanya kazi na anataka afurahie.

Mto wangu ni utulivu wakati unapotoka nje ukifika kwenye ploti ufungue mlango shida zako zote za nje zinaishia huko sababu kuna utulivu kuna baridi hata kama kulikuwa na joto nje ndani ya nyumba kuna baridi.

Ilhali kwa sahi sina kazi. Sina kazi ambayo imeniandika wakati wote. Kwa sababu bado naendelea na shule, mimi ni mwanasayansi wa michezo. Nashugulikia wachezaji, mazoezi. Na vile tunazuia kuumia katika michezo. Kitu kinacho nipendekeza katika kitu nayosoma ni nasaidia watu, naezasaidia mtu katika kutunza nini talanta, nasaidia watu katika kujijenga. Na pia mtu anapoumia nasaidia kumtibu pia kama daktari, ndiposa napenda hii mchezo, sayansi ya michezo.

Naam kumbukumbu inayokuja kwa akili ni ya utotoni ni wakati ilikuwa safari moja safari zile za shule ambapo tulipelekwa kule Masai Mara ambapo tukaone wanyama. Naam na tuliweza kukaa kwa hoteli nzuri hoteli kubwa nzuri. Na nilikuwa na marafiki zangu wote wote watatu wa karibu naamu kitu kilichoafanya nikumbuke mahali milio maalumu simba tulikuwa tunaweza kuziona simba na simba kiliweza kutukimbiza lakini ilihali tulikuwa ndani ya gari hii ndo kitu kinafanya nikumbuke.

Wakati wa baridi kali lazima nijikakamavu nitafute nitafute, nitafute nguo nzito nzito za kuvaa suruali nzito kila kitu nzito ili kuweza kujikinga dhidi ya baridi anawasha jiko ambao huleta joto kwa nyumba na pia nanywa maji moto ambayo inapatia mwili yangu joto, joto mingi.

Mahali pa ibada, mimi huenda mara moja kwa wiki, ambapo ni jumapili, kwa masaa matatu. Hii ni kwanzia saa mbili, hadi pale saa nne. Ambapo iminitosha kusifu mungu, kumuomba na kumshukuru kwa maisha aliyonipatia. Baada ya hapo, natoka kanisa.

Ninapo ona mabadiliko kazini sina haraka wala sina ilhali naulizia wafanyakazi wengine ambapo wananipeleka wananiambia kwanini mabadiliko ya hiyo imefanyika. Kisha ndipo uweze kuadapt.

Kwa kawaida mimi ninapo kiamshakinywa mimi hukunywa labda chai chai cha maziwa na andazi tatu ndiposa niongojee hadi mchana ambapo nikule cha kulacha mchana.

Njia ya kusafiri kila siku ninapotoka kwangu lazima nitumie pikipiki. Kwa sababu pikipiki ndio ndio inakupeleka hadi pale kwa barabara ambapo unaenda kuchukua basi. Ama gari yoyote ndogo ambalo litakufikisha pahali unapotaka ilahali pikipiki inaezafuata njia yoyote. Ndiposa mimi kila siku lazima nitumie pikipiki.

Mwaka mpya naisherekea vipi, mwaka mpya nimeisherekea kwa kuenda, nimeenda kwa kuenda huko Kosti, nimeenda pale mombasani, ambapo nimeweza kuogelea, nimeweza kula pweza. Naam, eh, tumeisherekea kuvuka mwaka mpya ambao ni mwaka yetu.

Mazoezi mimi hufanya asubuhi ili nianze nianze nianze vizuri naam kwa sababu unapofanya mazoezi inakupatia mwili nguvu inapatia akili nguvu na ndiposa nataka kuwaza mchana wangu ndiposa hata ninapoenda kazini unaeza jituma.

Wakati wa mgogoro nikona mgogoro na mtu hatutasukumana tutusiane. Na nikiona wakati inataka kuenda tuvita mi ntakimbia na nikisha kimbia ntahita polisi huo polisi watakuja na watamshika mtu huyo ama atakuja watuokoleo watusaidie katika mgogoro huo.

Naamu, napenda kula samaki, mimi kama kijana aliye zaliwa pale karibu na Lake Victoria. Hapo kando ya umaji huo, ambapo ni maji safi, maji ambayo haina chumvi. Naamu, nimevua samaki, napenda samaki, nimekuwa nikikula samaki tangu utotoni. Ndiposa sisi kama wajaluo tukona mwili, kubwa kubwa, ju kwa sababu tunawala samaki kila mara, naamu.

Naam mimi napenda kula apana sipendi kula popcorn ilhali wakati naukula popcorn nimeukula ni napo ona filamu. Kwanza ikiwa filamu nzuri tunakula hiyo popcorn ndiposa tunakula popcorn ilhali mimi sipendi kula popcorn sijaipenda hiyo.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni shereje ambalo tulikuwa tume enda kuona mpira wa Man City na Chelsea Ambapo tulikuwa kwenye klabu klabu kubwa pale kwa Saimo pale kando ya Kenyatta University. Tulikuwa tumetulia ndani hivi rafiki yangu mmoja akakuja akatununulia pombe. Wa pili akakuja akatunulia pombe. Ya tatu halafu kufanya vizuri tena Chelsea ikashinda mpira huo na mimi ni shabiki mkubwa sana wa timu ya Chelsea. Naam, hiyo ndiyo sherehe kubwa na nikifikiria huo siku nasikia furaha furaha tele.

Napenda chakula chenye mafuta chenye tosha kwa sahabu mafuta hufanya chakula kionje vizuri. Ihali kwa sahii, kwa sahabu nikona mwili kubwa. Nimejaribu kujifunza kula chakula bila mafuta na kinafurahisha siezi danganya ni chakula kitamu chakula bila chochote kinacho ongezwa.

Ukweli mimi nakipenda joto kuliko baridi kwa sababu pahali tumeishi maishangu yote kando ya lake. Kulikuwa na joto jingi. Joto anamu misi jazoea baridi. Wakati wowote ambapo kuna baridi mimi ushikuwa na mafua. Na siiezitaka baridi kushikuwa na mafua ama ugonja yoyote. Ndiposa naelekea kwa joto napenda joto.

Sikukuu sisi huu sherekea na familia pamoja ambapo bimbi pamoja na familia tunaenda nyumbani sisi wote tunaenda kule nyumbani kwetu. Tunaopika pamoja. Baada ya kupika tunaenda kanisani. Ndiposa tukitoka kanisani tuje tule. Baada ya kula tunacheza muziki ambapo tunasherehekea kama fa.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali. Na pia nyama. Kwa sababu nyama ilianza kitambo. Ju nakumbuka sisi wote tulikuwa misituni, tukikimbiza wanyama. Ambapo ungeua mnyama ili ule nyama. Naam, chakula cha jadi ninachokipenda ni nyama na ugali. Ni chakula kitamu. Chenye kinashibisha. Chenye harufu nzuri.

Mimi kama kijana napendelea suruali kila mara navaa suruwali. Sijawai vaa sketi ilhali niliwai vaa sketi mara moja. Wakati nilenda nyandoni ndiposa nilivaa sketi. Sketi linakuachilia kwa uzuri, sketi ni nzuri ilhali mimi ni mtu wa suruali.

Naam napenda mvua. Mvua ni kama baraka kutoka kwa mwenyezi mungu. Ni kama mungu anatulilia, anatoa uzuni, anatupea pia baraka. Wakati wote kuna mvua chakula liko. Wakati kuna mvua chakula liko. Wakati kuna mvua maji hiko. Wakati kuna mvua watu wako na amani. Wakati kuna mvua shida si mingi vile. Ilhali wakati wa jua shida ni mingi, chakula haliko, maji haliko, watu wanaumia Muzika.

Naam, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kila mara mimi husoma ili kujihusisha na teknolojia mpya mpya inayotokea duniani. Anafuata watu ambao wanatengeneza teknolojia mpya mpya. Naam, siwezi taka kubaki nyuma kwa dunia sahii ambayo inakimbia mbio. Dunia wa sahii kwanza na mtandao vile upo.

Kitu ambacho nafanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwapa maelezo, kuwapa mawaidha kuwaonyesha pia mimi pahali nimefika pia hao wanaezafika. Wasikate roho kuwapatia mawaidha wasikate roho, maadili wafuate maadili waliyopatiwa na mama zao. Kila kitu ambavyo kila kitu kitakuwa sawa.

Programu ya simu ambalo natumia sana ni TikTok. TikTok ni pahali ambapo mtu anaeza ona video fupi fupi. Naam mimi huitumia sana kwa sababu. Ni video fupi fupi. Unataka kuona video ambao halichukui muda wako sana. Kwa sababu mimi kila mara nikona kazi. Na sitaki kiti yoyote inachochukua muda wangu mingi. Naam TikTok imesuluhisha hii kwa kunipa video fupi fupi. Za watu karibu, watu ambao tunajuana, watu ambao ni vitu tunafanya kila siku.

Wakati niko njaa nyumbani, mimi kila mara huenda kwa hoteli. Ambapo kwa hoteli mimi nikule chapati ama wali. Kwa sababu hizo ni rahisi kupikwa na pia hazina majimaji na pia kwa kawaida hizo ni chakula vyetu vya kenya.

Ake, kitabu kinacho ni furahisha kabisa, ni kile kitabu cha Poor Dad na Rich Dad, ni kitabu cha marekani, fulani. Ambapo hadithu huu anaongelea baba yake ambaye alikuwa na pesa na baba mwenye hana pesa. Hapa anaongelea vile walimfunza vitu mingi ambavyo, walimfunza vitu ambavyo unahitaji kujua ili utengeneze pesa. Naam ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo ilhali aliwacha kuandika vit.

Nakipenda chakula kinaitwa mrenda. Napenda. Napenda mrenda sana. Chakula huu mimi hula kila mara. Kwa wiki siwezi kosa kula chakula huu. Kina ladha, kinakulwa na ugali kwa sababu ni mboga. Mara ya kwanza nilipokila sikuamini. Kilikuwa tamu, nyororo na kinaingia kwa tumbo bila matashwishi. Mara ya mwisho nikila ni jana.

Mimi na upenda mkate wa festive mkate wa festive ni mkate ambao mkate wa ngano mkate ambao huna sukari mingi mkate ndogo mkate fre mkate ndogo mkate ambao unajikunja unapofinywa.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Uona kitu moja kisha unaona vingine. Una unakuenda ukiagiza vitu usivyoihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni unaitaji kuwa makini zaidi. Natanganeza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Natanua vile tulivyo kwenye orotha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia ni nilinganishe biei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kushanunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtadaoni, nisalama ikiwa utakuwa na busara, nitajihadari.

Napenda kupanda mboga shambani. Leo ntapalilia bustani yangu. Nyamaza zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa kazi hii inanipa amani ya moyo. Napo kuwa shambani ninasahu masumbufu ya kila siku. Nafurahia kuona mimea ikikuwa. Nikama kulea watoto lazima ni nyunyizie maji leo. Jua limekuwa kali nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva. Naona nipande pia maua mingine ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu.

Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unahitaji mzozo takwenda uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi tachukua maji nisikauke lada ntakutana na jirani zangu taeza kutembea pamoja wazizi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili nzima nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki nzima litengeneze.

Nina njaa sana. Je, nipike nini leo. Kuna wali na maharagwe hapo jikoni au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina vima viazi na karoti. Tengeza pili pili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana watafurahi nahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimeeza.

Lazima niandhae orodha ya mahitaji ya wiki mzima. Nahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku nitanunua kabeji, karoti, na vitunguu. Nyama kwa wiki moja, nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri, tutakula siku mbili au tatu. Mahali mumo kwa watoto nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto machungwa na maembe hapo sokoni sasa. Je? Nina pesa za kutosha? Ebu nihesabu labda shilingi elfu kumi mwezi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema nitapata vitu mpya na vipi.

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inaitulia nitatoka inje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora mvua haitaisha haraka nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya mtoto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma sasa ni wakati nzuri. Watoto wanacheza chumbani wanafurahia na mvua. Wanasema wanataka kwenda nje wang waangamize maji lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi baada yake siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nitayarishe chakula cha mtoto moto kwa jioni kitu watapanda watapenda balidi kama hii inaitaji.

Ninatamani kusikiliza muziki layo ni ya aina gani inafaa labda muziki wa zamani. Ule wa baba zetu kuna nyimbo nzuri za taarabu inaporudisha moyo. Au nisikilize rumba. Inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Tachagua wimbo wa kupendeza. Ni usikilize ukijirudia mziki una nguvu la kubadilisha hali ya mwoyo ukiwa na huzuni muziki unakuondolea, ukiwana furaha unakuongezea leo nina hisi vizuri nitachaza kidogo tunye ubali hakuna mtu anaona nitafurahia.

Je kazi hii ndio nitakayofanya miaka mingi ijayo. Ninafikiria mabadiliko ya kazi. Napenda kazi yangu lakini naona hakuna maendeleo nimekua hapa. Miaka tatu bado nafanya kazi ile ile. Jee niombe kuhamishwa idara nyingine. Au nitafute nafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatari hapa nimejua watu. Na mchakato najua kila mtu. Mahali pengine nitanzaa mwanzo tena. Lakini mshahara zaidi ni nafasi ya kukua ni muhimu ninahitaji kufikiri kwa makini labda nitazunguza na meneja wangu. Nione kama kuna fursa za maendeleo niombe msaada wa karibu yangu pia.

Mazingira gani ya kazi ninayo wa pendelea na pendelea mazingira safi. Kwaza ninapokuwa kazi ni kuna mahali ambapo tunakulia wakati wa saa saba ambapo tuko kazini kuna kuanga pasafi hapo kafitiria. Pasafi pana miti refurefu pametulia pana upepo. Na pia hapo ndio pahali tunajadiliana nama wafanyikazi wenzetu. Tukijuliana hali naam kwasababu ta huu ulimwengo wetu wa saii ndio tunashugulika nayo.